Natumia wi-fi na nimelipia wi-fi ambayo natumia katika nyumba inawezesha mimi kufanya mambo yangu katika mwezi Kwa hivo nimelipia wi-fi ambayo ina mkataba unayoenda mpaka mwisho wa mwezi data natumia wakati niko uko nje.

Napenda sana kucheza ngoma katika nyumba yangu, naweka mchezo mziki kama vile hip-hop, naweka R&B, nasikiza wale wasani maarufu kama vile Eminem, nasikiza w sani marufu kama vile Rihanna, kwa hivo nasikiza ngoma sana katika nyumba yangu.

Mwonekano kutoka katika dirisha yangu au vile manzaro, manzaro ni jina kizito, huwa najionea vitu kama vile nature, wanyama, naona kama vile anaitwa jindegi, angani, na pia najionea street, naona magari.

Mimi hunywa maji lita mbili kila siku na kunywa glasi, glasi nane, ili kuweza kuishi na afya, ili kuweza kuongeza damu katika mwili wangu na kuweza kupata mwili ambao, haujakauka uko hydrated, hivo mimi hufanya sana.

Kitu kinachonifanya ni furahi sana ni kwamba kazi yangu imefaulu katika kuwezesha kufanya bidii ambazo zinafurahisha watu ama vitu ambavyo navifanya katika kazini vinakubalika na mteja wangu ni kitu cha maana sana hunipa umaarufu sana.

Mimi huoga maramoja tu kwa siku, ama wakati mwingine hata siogi, nangoja siku inayowasili hiyo siku ingine, sababu sio lazima. Mimi ni mtu shughuli zangu ni za kompyuta nakaa katika ofisi. Kwa hivyo sina jasho jingi ama uchafu.

Mimi hupiga picha mara kadha wa kadha, ingawa mimi sipendi picha zangu, mimi hupiga wenzangu picha, nawapiga kama wanawake, nawapiga wakiwa wamepose, wametulia, na nguo zao maridadi, kwa hivyo sipendi picha, mimi hupenda kupiga watu picha, na picha mimi hutumia kamera ya simu.

Mimi sina ndege, wakufunga nyumbani, sipendi ndege, mimi hupenda paka. Kama kuna ndege, niliwai kuuweza kufuga myama nini ndege kama kuku kwa mayai yake, lakini ndege kama kuku akawa ni mnyama ambaya anapata ugonjwa sana, so nikaacha kuwafuga mimi.

Hali ya hewa ninaipenda ni utulivu, hali ambayo ya hewa ambayo haina mawingu, ambayo haina vile vitu kama vile upepo mkali. Ndio niweze kupunga hewa niweze kutulia. Jua kidogo ni mzuri ili kuleta utulivu katika.

Study ambazo mimi ni nazo katika kazi yangu ni kueza kuedit video Tengene kuunda video ambayo ni mzuri ambayo inavutia na kueka nyimbo pale nyuma na kama vile study ingine ninayo mimi ni kuchora kwa hivo hizo ni study ambazo zinanisaidia kikazini.

Mafanikiwa yangu ya binafsi ambayo mimi nayathamini ni kuweza kutimiza malengo yangu katika mwisho wa mwaka. Nikiweza kuimprove katika brand yangu ya TikTok, ya Facebook, ya Instagram, ya YouTube. Nashukuru sana.

Mwaka mpya mimi nasherehekea kwa kupanga kazi na kuomba kwamba mungu ataniwezesha kupitisha malengo yangu ya mwaka mpya kama huu mwaka wa twenty twenty six na mwaka ujao pia. Kwa hivo mimi huomba na kusherehekea na wenzangu ili kuomba mungu atuwezeshe.

Vitu ambavyo nafanya kulinda mazingira na naenda na utaratibu kama vile kupanda mimea kupalilia na mambo kama hayo na pia kumwagilia maji na pia kuenda kutembelea mazingira kuhimiza watu kwamba.

Vifaa vyangu vya kazi kama vile kamera, kama vile vitu kama vile light nasafisha mara kwa mara ili yaweze kukaa kwa uzuri. Kazi ambazo vitu ambavyo mimi hufanya ni kama kupaka spirit na kutumia kitamba kutusafisha.

Chumba changu chakulala na kuanga ni mekipanga vizuri ni kisafi na panga panga tu vitu kama vile nguo zangu na ambazo ni tangvaa ni gizile nguo chafu na ziweka pa moja na zitoa inje alafu pia chumba changu kina televisheni mimi ujiburudisha wakati before ni lale.

Mimi hupenda sana kuwa mahali ambapo ni pazuri, mahali ambapo kuna hewa, mahali ambapo kuna amani, ili niweze kufanya kazi kwa utulivu, niweze kufanya kazi na ratiba ambayo iko sawa, napenda kukaa mahali ambapo watu wanaheshimiana na watu wanaishi na furaha.

Vipuli ni vitu kama earrings naam navaa vipuli kuna kipuli mimi uvalia katika shingo langu la kushoto Aah si shingo maskio maskio ya kushoto na inanifanya kueka fashion statement ni ya fashion Ingawa sivai kila wakati navaa mara kwa mara wakati naenda shughuli zangu.

Mimi hupenda kula mboga ya kabeji ama spinach ambayo mi hula na ugali Kuna wakati na ambapo nikiitaka cabbage naenda natengenezewa na mama mboga Ananikata katia pale katika street pale nje pale mgeni mboga ni jirani yangu.

Wakati ninapumzika, ilikala kwamba nikokazini, mimi hutoka nje ya ofisi, naenda, natembea, napumua hewa safi kidogo, na chukua chai, breakfast ama kitu kama hicho, ilikuweza kusafisha akili zangu na bongo, narudi kazini baadaye.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kukiwa kumepambazuka napenda kuamka mapema kufanya shughuli zangu na wakati mwingine mimi hulala usiku sana hulala usiku ambapo kwa sababu kazi ni mingi lakini lazima tunga ngani kuamka mapambazuko.

Mji ambapo nilizaliwa ni isili. Isili inajulikana kuwa na wale ambao wanajamii ya waborana na wale wanapenda kidini ya wanashiriki katika dini la wa islamu. Kwa hivyo misikiti ni mingi sana kule na kuambia kwamba tulikipenda kucheka.

Mimi huhifadhi pesa katika account ama katika banki nikilipwa ama mshahara wangu ukija unaingia katika benki hapo ndiko ninaweza kuhifadhi pesa yangu katika matumizi wakati mwingine vile vile natumia mpesa ya safaricom kuifadhi pesa zangu.

Kumbukumbu ambazo ninazo katika shule kama vile Bishop Maheni shule ambayo nilisomea wakati wa primary shule ya kwanza kabisa na kumbukumbu ya kumbu tulisoma sana tulifanya kazi kwa bidii na tulijif penda sana nyimbo wakati wa gospel.

Katika kazi yangu napenda sana kuafikia kwamba ninajitahidi katika kazi ambapo ninaweza kuongeza umaarufu wangu na stadi ambazo zitaniwezesha kupata kazi nyingi hapo mbeleni na kuweza kuwa mtu maarufu katika dunia.

Asubuhi nikiamka kama kawaida ratiba yangu inanikubalisha huwa mimi naomba, nikimaliza kuomba nanywa maji, glasi kama mbili, alafu naenda nafanya exercise katika gym, nikitoka pale narudi nyumbani na kuja na panga, ratiba ya siku na kuweza.

Mimi napendelea kuandika Ingawa zi napenda kusoma sana kusoma inaniwezesha mimi kuongeza umaarufu kuandika kuandika Siso siandiki sana naandika tu kile ambacho na itaji Kunye nanukuu katika meeting mikutano na vitu kama hivi.

Watu wanaokutisha katika mtandao, mimi huwashangaa, lakini mimi siishtuki, mimi huwa sitambui na sishughuliki nao, mimi naendelea katika maisha yangu, kwa sababu najua watu ambao wanakutisha katika mtandao, awananga, awakujui kwa kina.

Ningependa kuweza kuwa na mtu ambaye ana discipline na kima katika kazi na mambo kama hayo nikipanga kitu nahakikisha kwamba nimekifanya Discipline ni kitu ambacho si rahisi kuweza kuarchive kwa hivyo ni kitu ningependa sana kuwa nayo na kuweza kupanga ratiba na kukamili.

Naam ninapenda asali na mimi nakula asali na mkate Asali ni kitu kizuri, ni kitamu, ingawaje, ina sukari wakati mwingine Lakini skari yake ni maarufu ni natural, sio mbaya Kwa hivyo napenda asali sana.

Mimi hutumia simu yangu kupiga rekodi, rekodi video na wakati mwingine pia kusikiza mziki na kupiga picha Kwa hivo napenda sana kutumia simu katika mambo kama hayo simu pia ni kunuku mambo ambayo nafanya katika meetings zangu na kuendelea mambo kama hayo ni sawa ndaigua.

Nikijikuta wakati nina migogoro na watu ama mtu yeyote Kitu cha kwanza nafanya ni kuweza kumisikiliza Kumisikiliza, anaeza kuwa akona kitu chakajambo la kusema Alafu, tunakaa chini, tunaambiana mambo ambayo ya nafaa Tunaheshimiana, kwa hivyo sipendi vita.

Kinywaji ambacho nakipenda ama vile soda ni soda ya stoni kwa sababu ina tangawizi, na tangawizi hua inachoma koo na inafanya kwamba nisipate homa kwa hivo napenda sana stoni, stoni ina kautamu fulani na ni kitu ambacho napenda sana sana.

Kitu ambacho mimi napenda kufanya na marafiki zangu ni kutulia, kucheza, mpira, wakati mwingine kupiga tu magumzo, kupiga gumzo kwa furaha, kuongelea siasa, kuongelea mambo kama vile michezo, kuongelea wachezaji, kitu unapenda sana.

Mimi huwasiliana katika mtandao ama vile kupiga simu direct Lakini mtandao sana sana, especially wakati wa Facebook Natumia vitu kama vile TikTok kuwasiliana na watu ama WhatsApp natumia na picture kama vile kurekod voice.

Naam napenda kujaribu teknolojia mpya au vifaa ambavyo vimekuja vya kisasa ili kuona teknolojia imefikia wapi. Kama vile vitu vya nyumbani, kitu kama vile tunaezasema gita mpya ama pasi mpya inafanya kazi vipi. Ama vile hata teknolojia za simu kama vile.

Aina ya keki ninayopenda ni ina ya chocolate kama vile black forest Napenda keki hizo sana, mimi hujibaiya keki na nakula nikiwa mpweke Napenda sana na nakula na passion juice Iyo keki huwa makweli huwa atamu sana napenda keki hiyo.

Changa moto ambazo nakutana katika kazi yangu ni kwamba kuweza kuwafikisha kazi bila kuzingatia wakati. Kwa hivyo ni kitu ambacho ningependa kufanya. Kwa hivyo ni kupanga kazi kupanga ratiba na kuwezesha kwamba kazi inaisha wakati unaofaa ama muda unaofaa.

Naam nishaijifunza kupiga gita, gita huwa ni tamu sana inakupatia ubunifu fulani wa kueza kucheza mziki na kusikiza sauti na ni study ambayo ningetaka kuikuza ili kueza kufanya mziki hapo kesho na kuwa mtu marufu.

Udhaifu wangu kazini mimi najipanga kwa kuwaleta wenzangu, wanisaidie katika yale mambo siwezi, wanionyeshe njia, ama kupanga mikakati yangu kwa mapema awali, hapo awali ndiweze kupata kukamilisha shughuli zangu ambazo za kazi.

Harufu ama manukato ninayoipenda zaidi ni manukato ya koloni ama fragrance hivi ni vifaa ambavyo vinatumika kutengeneza nywele kutengeneza vitu kama hivyo kwa hivyo harufu nayoipenda ni harufu ya passion napenda sana.

Naam mimi napenda kuendesha baiskeli ingawa sina baiskeli Lakini kitu ambacho naogopa ni kuanguka na baiskeli ni kitu ambacho naogofya sana baiskeli ni kubalance katika unapoendesha baiskeli ni kitu kingine ambacho ningependa kuzingatia na kuweza kupanga.

Uzoefu wa kuamka mapema na kuweza kupanga mambo yangu, ilhali nililala nikiwa nimechelewa, ilo ni kitu ambazo linashangaza sana. Kwa hifo mi hulala wakati nalala kama masaa manne ni kitu kinanishangaza sana kwa siku. Kulala masaa manne, si jambo laisi.

Kura mimi nitapiga, nitachukua kura yangu ili kuweza kujitayarisha kuwachagua wale viongozi ambao ni wadhamu, viongozi wenyebidii viongozi wapiga kazi. Kwa hivyo kura lazima nichukue, niweza kupiga kura yangu mwaka ujao hapa katika Kenya.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuweza kuishi na watu kwa heshima na kuwaheshimu wale ni watu wazee wakongwe ambao wamituzidi na umri na kuwaona kama wazazi wangu na kuishi pia kwa kupendana na watu na kujifunza kujua watu wageni na majina yao.

Mara nyingi wikendi mimi hutulia katika nyumba yangu. Naeza lala ama niweze kucheza miziki, muziki kama vile R&B, Hip Hop, niwapigie marafiki, tuongeee, ama wakati mwingine naenda katika klabu kucheza mchezo wa pool table.

Naam mimi napenda kula samaki, ingawaje, ingaweje mimi sipendi mifupa Samaki huwa na mifupa mingi sana Napenda samaki kama vile mkunga, ni mkunga ule samaki ambaye anaitwa eel na samaki kama vile talapia, tilapia Napenda kumula sana.

Kazi ya kujitolea ama kuvolunteer naam nishaifanya kazi kama ile ya kupanda miti katika mazingira na kuenda kuwafurahikia na kuwashughulikia watoto ambao wanaishi katika Children Homes, kuenda kuwapikia, kuwavalisha, kuwanunulia nguo na kuhakikisha wako sawa.

Kitu ambacho nakizingatia wakatu wa mawasiliano ni kuhakikisha kwamba mambo yanaenda salama. Mambo kazini kitu cha kwanza ni kupeana heshima. Katika video content creation na mambo kama hayo kitu cha maana ni kuwsiliana na kuhakikisha kwamba mawasiliano yako sawa.

Vifaa vyangu kama vile simu huwa nachaji wakati mmoja tu siku moja tu na hiyo itanisaidia kupeleka simu kutumia simu matumizi wakati siku mzima kwa hivyo mimi hutumia chaji siku moja ama mara moja tu katika siku.

Mimi napenda mnyama kama vile sungura Lakini napenda paka Paka ni mnyama ambaye ni mtulivu ni msafi na hana maneno mingi na anapenda kucheza Kwa hivyo mimi napenda paka na mimi nimemweka paka moja anayeitwa johny.

Katika library ama maktabani mimi nimekawia sana kwenda wakati nilikuwa naenda nilikuwa katika shule chuo kikuucha Kenyata University. Lakini sasa mimi siendani katika maktaba mimi nikihitaji kusoma kitu fulani huwanatumia simu yangu na katika mtandao kusoma kitu hicho.

Nguvu zangu kazini ni kuweza kuzingatia kazi zangu na kufanya kazi ambayo ni nina umaarufu Kushoot video zangu na kushugulika na vitu kama hivyo kwa hivyo napenda sana vitu kama hivyo na nguvu zingine ni nazo ni kuweza kufanya study ambazo.

Mimi katika chumba changu natumia rangi ya white nyeupe ambayo aina mambo mengi na pia vile vile na hua natumia ya samawati ama nyekundu. Izo ni rangi ambazo ni mzuri katika kuta zangu inasafisha ukuta inafanya mambo yawe safi.

Napenda sana kutembea kwa miguu, lakini naomba mungu aniwezeshe niweze kupata gari katika mwaka huu kutembea wakati mwingine mtu anachoka, lakini ni mzuri kufanya exercise Yes, miguu huuwani strong, inapata nguvu kukueza kutembea.

Mimi upenda kusimamia mambo yangu, sipendi kupewa likaburi Kwa hivyo wakati ninafanya vitu vyangu, napenda kujisimamia Nikipata pesa zangu, minapanga ratiba yangu na ninaweza kulipa wenzangu na kulipa watu ambao nifanikazi wangu na mambo kama hayo So napenda kujisimamia.

Napanga ratiba, naangalia mambo ambayo nahitaji kufanya kutoka kwa wateja wangu ama pia kutoka kwa wale wenye kazi, bosi zangu, wale wakuu wa kazi ama wenzangu nikisha panga kazi na anza kufanya moja kwa moja kazi zile ili kutimiza lengo.

Muguu nimeona kwamba umeniwekea hapo muguu. Muguu nitafanya nini kuongea kuhusu mguu. Muguu wangu unanifurahisha, unanipeleka mahali nataka na unanirudisha mahali nataka. Muguu ambao naupenda sana ni muguu wa kulia. Napenda muguu wa kulia sana.

Chumba changu ninachokipenda ni chumba cha malazi ambapo mimi hulala. Chumba hicho mimi huakikisha nimekisafisha. Na mambo kama hayo, sijui siwezi kujieleza na maneno mawili. Kwa hivyo lazima nikueleze vizuri chumba changu.

Kawaida mimi ni mtu mzuri, kawaida mimi napenda kula, chakula, kawaida mimi napenda kufanya kazi ya video graphics, na kawaida mimi napenda mchezo wakandanda, kawaida ni kawaida kuwa na mazoea ya mazuri.

Mchana ni wakati ya ambapo, nikiwa kazini, mimi hutenda kazi zangu. Kama vile video graphics na mambo kama hayo. Mchana ni wakati ambapo naweza kupanga na mikakati ambayo itaezesha kwa kazi yangu inaweza kuwa successful.

Disemba ni mwezi ambao una furaha. Disemba ni wakati ambao watu wanajifurahia, kujibinjari, kusherehekea. Disemba ni wakati wa krismasi na wakati ambapo watu hufrahikia na kufanya mambo kama vile kuomba, kuimba na kufrahikiana.

Hata mimi nimefurahi kukutana na wewe, kupatana na mtu ambaye mnaelewana, mtu ambaye mnaheshimiana na kupendana na kuwayuyiyana ni kitu cha maana sana. Kwa hivyo mimi nimefurahi zaidi yako na ningependa kukujua zaidi, wewe ni nani, nijue jina lako, nijue unatoka upande gani. Yes.

Hata mimi nakupenda sana na nina kufuraikia sana kwa kukuona na pia ni kitu ambacho nangetaka kujua. Ningetaka pia kujua zaidi unanipenda kwa nini, unanipenda kwa hisia gani, ni msisimuko mgani unakuona, ambapo unaniona unanipenda. Hilo ni jambo ningependa kujua.

Suluhisho huwa ni kitu cha maana sana, ambapo ukipata kuwa kuna tatizo ama kuna mgorogoro, mnakutana na mnapanga suluhisho ya matukio ambayo yamefanyika. Suluhisho ni mambo ambayo tunakutana na tunaelewana, tutapanga vipi na tutapata suluhisho vipi.